Mimi ninapenda chakula kisicho kuwa na mafuta Maanake ya mafuta mingi siku hizi ya na madhara mingi Hivyo ninapenda chakula kisicho na mafuta na kikiwa na mafuta yawe mafuta yake natural kwa mfano mafuta ya nyama ninapopika siongezi mafuta nyingine ya kununua.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuprogram kupitia kompyuta. Kwa miaka mingi, nimekuwa nikitamani sana kuwa na uwezo wakuprogram ila sijawahi kupata motisha ya kutosha ya kujifunza kuweza wakuprogram niliwahi soma python lakini siku maliza.

Harufu ninayoipenda ni ya marashi yangu ya polo sport ama polo blue ni marashi matamu sana na yanukia vyema sana Ninahisi vyema na ni na confidence nzuri wakati ni natembea kama nimetumia marashi yangu ya polo naipenda.

Ndiyo, mimi ni napenda asali sana na itumia kupaka mkate wangu wakati ni nakunywa chai asubuhi Pia, nakuwa na ilamba mchana wakati nahisi nja saa zingine hatajioni kabla ya kula chakula cha jioni. Asali ninzuri sana na ina manufaa.

Ndio mimi ninapenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu nasaidiana na wenzangu katika familia kufanya makazi ya nyumba na kusaidia kuleta maji saa zingine pia kupika tunasaidiana ili mambo ya naenda vyema na nyororo na maisha ya lnakuwa membamba.

Jinsi ninafanya kazi na timu ya mbali ni kupitia kwa mtandao, tunawasiliana kupitia barua pepe, saa zingine tunawapigia na simu ya video na tunawasiliana, tunagawa kazi, tunaifanya, kisha tunarejea katika mkutano, katika video, tunazungumza na kutoa majibu yetu.

Mimi ninapenda kununua vitu kamkunji ambapo ninapata bei ya chini zaidi kuliko duka za kawaida. Nikienda kamkunji napata ofa nyingi sana nzuri na ambazo ziko na bei ya chini.

Kitu kipi ambacho ningependa kujifunza ni kuendesha gari kwa muda mwingi nimekuwa nikiendesha pikipiki lakini kwa sasa ningependa kujua kuendesha gari manake ninamalengo ya mbele ambayo ningependa kuwa deriva wa gari ambalo naweza kuliendesha vyema.

Huwa sihisi vyema ni kisubiria kwenye mstari. Ninakuwa na kuchoka kwingi na kusimama kwingi nasikia vibaya sana. Huwa napenda nikiingia kwenye kupatiwa huduma nipate kwamba hakuna laini na niko na watu kidogo mbele yangu nimaliziwe haraka na kuenda.

Ndiyo, nimewa kufuga mnyama ambaye ni mbwa na kuku kuku nawapenda sana maanake wanazaana kwa haraka Nimewai kufuga pia mbwa, mbwa ni rafiki yangu sana kwa wanyama wote na anajua kukaa nami na anatabia njema, tunasikilizana vyema.

Shughuli zangu za wikendi sana ha sana hujumulisha kuwenda mahali pa kutazama mpira wa kandanda. Napenda sana kutazama mpira na ninajiburudisha sana wakati natazama mpira. Kisha baadae naenda mahali pakula na kula na kurejea nyumbani.

Mimi huhimiza ushirikiano katika timu kwanjia mbali mbali mfano mimi hugawanya kazi nagawa katika kila mtu kwenye timu kisha nawambia kila mmoja aende ashugulikie kisha alete pamoja tuweze kujumlisha kazi zetu na tuziweke pamoja.

Nguvu zangu kazini ni zile ambazo za kushirikiana na watu na kuwa na team building ambayo inaleta uwiano na kufanya kazi kwa haraka zaidi. Ninajua sana kutengeneza urafiki na kutangamana na watu wa aina ya mbalimbali ili tuweze kumaliza kazi.

Ndio, mimi ninapenda kujaribu teknolojia mpya. Huwa ninajua mambo ya teknolojia ndiyo yatakuja kuwa yana manufaa sana katika miaka ya usoni na tutakua tunategemea teknolojia sana kufanya vitu vingi sana hivo ninafurahi sana kujaribu teknolojia mpya.

Kazi ambayo ninaidhamini zaidi ni kazi ya kufanya interior designing na kutengeneza vyumba kuimalizia iwe nawe na mapambo zaidi Ninaijua na ninadhamini sana kwa sababu ninaujuzi mwingi sana katika kazi hii na nimeifanya kwa miaka mingi.

Ili kuweka afya nzuri na hakikisha kwamba ni nafanya mazoezi karibu kila siku kwa wiki saa zengine pia nahakikisha na kula chakula ambavyo vina afya na siu vyakula ambavyo ni vya kununuwa madukani ambavyo vimewekwa na makemikali nyengi.

Timu yangu ambayo ninaipenda ya kupiga mpira wa miguu ni Manchester United. Nilianza kusupporti timu hii. Tangu nilipokuwa na miaka kuminambili. Nilikuwa naipenda sana. Maanake enzi hizo ndio walikuwa wamevuma zaidi na kushinda vikombe vingi. Kutoka hapo nimekuwa nikiwa furahia na kuwashangilia wakicheza.

Udhaifu wangu kazini ninaushugulikia kwa kuenda kufanya mazoezi jioni ninapotoka kazini nahakikisha nafanya zoezi kisha naoga na maji baridi kabisa ili niweze kusisimua misuli yangu na kurejea katika hali ya kawaida.

Mimi napendelea kitanda kizuri ambacho kina comfort nzuri na lala bila kusikia kama ninabanwa banwa na mgongo wangu unapata kupumzika vyema Kitanda hicho ni kizuri na kinamanufa mengi kuliko kitanda kigumu ambacho unaweza kuamka upate ukona madhara.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni coach wangu ambaye ananitrain katika mazoezi kwenye gym. Yeye ndiye amekuwa rafiki wangu kwa miaka miwili sasa Tumekua tukiwa naye pamoja karibu kila siku asubuhi ninapoenda mazoezi. Tunasaidiana sana kwa mambo mengi.

Mara nyingi wikendi mimi hutazama mpira wa miguu sababu hiyo ndiyo ninapenda kuona sana na unapata wikendi nyingi ndiyo mpira unaoonyeshwa katika televisheni. Sasa ingine mimi huenda kucheza mpira huo wa miguu katika kiwanja kilicho karibu na nyumba yangu.

Mchezo unaonyeshwa kwenye televishoni ninapenda kuutazama ni mchezo wa bondia Huwa ninapenda sana kuona mchezo wa bondia na siku moja ningependa kushiriki katika mchezo huu niweze kuhu nyemenyana na watu wengine katika kucheza mchezo huu nionyeshwe kwenye televisheni.

Harufu ambayo naipenda zaidi ni ya marashi yangu ambayo yanaitwa polo spot marashi haya hunipendeza sana na hunipa kumbu kumbu nyingi za siku ambazo zimepita nilipokuwa nikijifurahisha na siku zingine zinanikumbusha wale watu ambao nimekuwa nao marafiki sana sana.

Juisi ya matunda amayo naipenda sana ni juisi ya passion fruit ama pineapple Nikiweza changanya juisi hizi mbili ladha yake huwa tamu sana haswa ikiwa baridi kutoka kwa friji Nasikia kama inanipendeza sana na inanipafuraha nikijibrudisha na kinywaji hichi.

Ndiyo, mimi nilikuwa napenda hesabu sana, hata wakati nilikuwa shule ya kidato, somo la hesabu ndilo lilikuwa, somo ambalo nilikuwa nalipenda sana na kulielewa zaidi kuliko somo yote mengine, kwa hivo hesabu ni somo ambalo nalipenda sana.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa utaratibu maana yake ninafurahia kupata feedback ya vile mimi niko na chenye watanitaka kusema kunihusu. Hivyo ni nasikieliza na kurekebisha makosa ambayo wananipa na pia kuzingatia pale ambapo wananipongeza na zidi kufanya hivyo.

Kile kinachofanya nifurahi sana Nikuona kwamba ninafanya kazi vyema na kila kitu kinasonga vile inapostahili Pia ninapoona ninapokea mshahara wangu Baada ya kufanya kazi nahisi vyema sana na ninajua kila kitu kiko sawa huwa ninafurahia.

Katika kazi yangu nataka kufikia kiwango cha juu zaidi niweze kuwa manija wa kampuni yangu ambayo nimeibuni mwenyewe ili niweze kumaniju watu na kuwa na wafanyi kazi wengi pia niweze kuwa na vitongoji tofauti tofauti nchini kenya.

Muda wa mwisho huwa na ushuguliki ya kwa kuhakikisha nafanya kazi kwa kasi mno na kwa utaratibu pia huwa ni nagawanya kazi yangu kwenye vipande vidogo vidogo ili niweze kumaliza vipande vidogo vidogo haraka haraka inanipa motisha nikimaliza kazi pia.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kukifanya ni kuwapatiana chakula kwenye walio na njaa. Saa ziingine pia kuwasaidia na nguo wasiokuwa na nguo ya kujifunika baridi. Saa ziingine pia mimi hupenda nikiona kila mtu anakula vyema bila kulala njaa.

Shughuli yangu ya kupendezwa Hii hii ambayo ninafurahia kuona kandanda au kucheza kandanda mimi hupenda kandanda sana saa zingine huwa ninacheza sana kama mshambulizi kwa timu yangu ambayo ninaichezea mpira nafurahia sana nikifunga mabao mingi nahisi vyema.

Kazi yangu inahusikana na interior design ambapo tunafanya mapambo ya mwisho ya nyumba kisha tunapeana kifunguo ili wenye nyumba waweze kuingia mimi ndio ninafanya kazi hiyo ya kupamba kwenye ceiling kwenye ukuta rangi na kwenye kutengeneza makabati na ya kicheni pia.

Jinsi mimi napenda kujifunza mambo mapya ni kupitia kwenye mtandao sana sana naingia youtube na tazama video ambazo zinafunza kuhusu mambo mapya Maranyingi pia huo naingia kwenye mtandao wa x na tazama vile watu wanaajiangalia na kujifunza na jifunzia hapo.

Ndio mimi natumia teknolojia ya sauti napenda teknolojia sana kwa sababu teknolojia imekuja mwe miaka yetu hii inatusaidia sana ku advance kwenye mawasiliano hata kwenye kuzungumza na watu na pia kufanya kazi zaidi tunaweza kuwa na accuracy nzuri zaidi.

Mimi huchanganya katikati ya wi-fi na data ya simu. Saa zingine utanipata nikitumia wi-fi. Saa zingine pia ninapoondoka nyumbani na kuenda mbali naweza kutumia data ya simu wakati ninasafiri sana sana. Lakini sana sana nikiwa nyumbani natumia wi-fi.

Kinywaji ambacho ni napenda kukinywa asubuhi ni kinywaji cha chai Kila asubuhi ni napoamka mimi hunywa chai Sazi ngine nakunywa ikiwa na mangwashe ama sazi ngine ikiwa na mkate napenda chai sana asubuhi kisha nifanye mambo mengine baada yake.

Ndiyo mimi ninapinda kula samaki sana hata ninajua kuipika vyema sana Samaki nitamu sana sana tilapia sijawai kula aina nyingi za samaki lakini nimekula tilapia sana Tilapia ni tamu na inamadini mazuri sana huwa naikaanga vyema na kula na ugali na sukuma.

Mimi hutazama video mtandaoni kupitia app inayoitwa youtube saa zingine pia natazama video kupitia mtandao wa x sana sana napenda kutumia mtandao wa youtube manake hautumii data nyingi na nirahisi sana kuona video baada ya kuzidownload.

Laa, mimi siyo mtu wakuchelewa. Kila ninapo zungumza na mtu na tuwelewane kwamba tutapata na masaa fulani, mimi huhakikisha na fika kwa masaa bora na hata na hakikisha nimefika mbele ya masaa ili niweza kumsubiri ila asiwe ni yeye ata nisubiri hapo.

Mimi hutumia muda wangu wa bure kulala saa zingine pia na hutumia kutazama video ama saa zingine na hutumia kutazama filamu kwenye televisheni ama kwenye computer yangu Mara sana sana ni hutumia muda wangu kulala na kupumzisha akili baada ya kufanya kazi.

Kifaa cha teknolojia ambapo siwezi kuishi pasipo ni rununu ya mkononi. Rununu ya mkononi hunisaidia sana kufanya majambo mengi sana zaidi na zaidi. Inanisaidia kuwasiliana, inanisaidia kutuma pesa, inanisaidia pia kutafuta kazi, nikifaa cha muhimu sana.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea kwa likizo ni seychelles na madagascar nchi hizi mbili hunipendeza kwa mandhari yake, bahari zake na hata vyakula ambavyo vinakulwa huko ningependa kwenda pia uko kuona wanyama huko nione vile wako safari hiyo nginipendeza sana.

Mwandishi wa vitabu ambaye ninayempenda anaitwa James Clear, ameandika kitabu kile cha Atomic Habits, kitabu hiki ni kizuri sana, kina kusaidia kuwa vyema katika maisha yako, kujipanga vizuri na kuhakikisha kwamba kila kuchao unaimprove katika maisha yako.

Ndio mimi napenda kucheza chombo cha mziki sana sana gitaa Mimi nimewahi kucheza gitaa wakati nilipokuwa mdogo na pia nilipoanza kuwa mkubwa. Nilijifunza kucheza gitaa na saa zingine mimi hucheza gitaa nikiwa na marafiki zangu tunapojumuika pamoja.

Mi kutano ambayo ninayoi penda, mi kutano ya vijana, ya kusemezana jinsii tu taweweza kukuja pamoja na kujiboresha kima isha kama vijana. Napenda miku tano hi isana, maanake kama vijana, tunawajibula kua na mwelakeo katika maisha.

Mimi ninajihisi vyema sana kuhusu tathminia za kazi, ninafurahi wakati ninapotangamana na wenzangu katika kazi wanapokuwa, tunafanya kazi pamoja, ninakuwa nafuraha sana na ninapenda kushirikiana nao na kuhakikisha kwamba tunapeana kazi ambayo ni ya hali ya juu.

Ndiyo naamini kila mtu anapenda chakula kitamu na chakula kisipokuwa kitamu watu hawata wakila kwa hivo mimi ni mmoja wambao wanapenda chakula kitamu sana na ninapenda kupika chakula ambacho ni kitamu na chanyeladha zaidi za nazahidi sana sana samaki huu tamu sana inapopikuwa vizuri.

Hili niweze kushirikiana natimu, mimi huanza kwanza kujitambulisha vyema natimu yangu, kisha tunagawanya kazi. Tukimaliza kugawanya kazi, tunapatia na motisha na kuenda kutangamana pamoja. Tunaitana, tunaenda hata kwenye restaurant, tunaoanana na tunajiwana zaidi. Hili tuweze kufanya kazi kwa usta harabu.

Hapana mimi sipendi kuvaa vipuli na hata sijawai kununua kipuli hata kimoja. Mimi huona vipuli vinapoteza muda na pia pesa. Sijawai kuwa mwenye kuvaa vipuli hata mkononi sina chochote kipuli chochote hata shingoni hata kwenye mguu wangu.

Siku hizi mimi siendi maktabani. Nilimaliza kusoma kitambo na sijawai ona haja ya kuenda maktabani kwa sasa. Sana sana, mimi husoma kwenye mtandao na pia kusemezana kwenye mtandao wa X ambao ni social media. Maktabani nilienda kitambo sana nikiwa mdogo.

Mfanyi biashara bora zaidi ambaye namfahamu ni Jimmy Wanjigi kile kinachonipendeza kuhusu Jimmy Wanjigi amekuwa katika biashara kwa miaka mingi zaidi na amekuwa akipitia changamoto nyingi lakini hakuwai kufa moyo wala kusema kuamba hataki tena kufanya biashara siku moja ningependa kuka naye ana kwa ana anieleze zaidi chanzo ambacho kimefanya akakuwa na success nyingi sana.

Ndio mimi napenda kunywa maziwa sana yawe fresh ama ikuwe ni maziwa mala sana sana mimi napenda sana maziwa mala sababu inaniongezea madini kwa mwili na pia inaniongezea mwili sana. Maziwa mala ya kwetu huwa matamu sana. Napenda kuyakula nikiwa nimeongeza ugali na mboga.

Mimi hutumia simu yangu kwa muda wa zaidi ya masaa kumi kwa siku. Simu yangu hunisaidia kwa mambo mingi sana. Programu ambazo mimi hutumia kwa simu ni mawasiliano katika kupigiana simu na pia katika mtandao wa jamii. Saa zingine pia mimi huingia kwenye X na kutazama pia filamu kwenye simu.

Wakati kuna wasiwasi, mimi kwanza huwanza na kuomba na ambia Mungu anipe utulivu na nisiweze kupanic. Baada ya hapo huwa naangalia shida ambayo niko ndani kisha na jaribu kutafuta solution kwenye shida hizi na ambua ama nazungumuza na mtu ambaye ana ujuzi zaidi kunishinda.

Mimi huwa karibisha wafanyi kazi wapya kwa kuwapeleka kwenye kituo cha kula, tunakula pamoja na wao na kuzungumza, ili tuweze kutengeneza urafiki kwa haraka zaidi. Unapokula na watu wapya wanapata motisha ya kuzungumza nawe na wanakuwa na uhuru wa kueza kuzungumza.

Wakati mkuu wa mpira wa bisiboli ulipotokea nilikuwa natazama kwenye televishoni nikaona mtu amekimbia kisha mwingine akakuja kwa kasi sana na kumpiga na nguvu sana akamuumiza mbavu mtu huyo alichukuliwa na ambulance akapelekwa kwenye hospitali.

Wiki yangu ya kazi, mimi huipanga kwanza na kuhakikisha kwamba niko na chakula cha kutosha kwa wiki hiyo, saa zingine pia, na hakikisha kwamba malengo yote ambayo nafaa kuyafikianisha katika wiki hiyo na yagawanya katika vipindi vidogo vidogo kisha naanza kuvishughulikia kwa kasi sana.

Kifaa changu mimi hukichaji mara moja peke yake kwa siku sababu huwa sikitumii sana na pia hakipotezi moto wake kwa mara nyingi sana. Kwa hivo nikichaji mara moja kwa siku inatosha kunipeleka siku nzima hata siku ya pili bila kuchaji tena mara ya pili.

Wakati wa mapumziko kazini mimi hulala ninalala kidogo nahakikisha kwamba napumzika zaidi ili ninapokuwa ninaamka naanza tena kufanya kazi kwa mwendo wa kasi zaidi. Mimi ninapofanya mapumziko wakati wa kazi nataka tu nilale kidogo kisha niamke nifanye mazoezi kidogo kabla ya kurejea kazini.

Msimu wa mwaka unaopendwa zaidi ni Msimu wa Krismasi. Watu hupenda sana kula wakati wa Krismasi na wanatangamana na familia zao. Pia wanapata masaa mazuri ya kupumzika kutoka kazi ya kufanya miezi zaidi ya kumi na moja. Watu Krismasi hufurahia sana.